Mimi kivyangu tabia ninayoipenda kwa wengine ni kuwa mtulivu. Watu watulivu na wapenda sana. Kwa sababu hao hunisaidia kupanga mikakati yangu na mambo yangu pole pole. Ili nisiwe na haraka. Pia watu watulivu wana kusaidia kuwa mtu wakufikiria zaidi bila kufanya jambo kwa haraka.

Ningesema hapana tangu nizaliwe sija ukweya mulima wowote. Kama mulima wa Longonoti, mulima wa Kenya. Hizi milima ni baadhi ya milima kubwa Afrika. Na mi sijazikwea kwa sababu sina wakati na sina vifaa vya kupanda mulima. Kwa sababu pia kufanya shuguli hizo zinahitaji pesa.

Mimi gari nayoipenda ni Mercedes. Napenda Mercedes kwa sababu ya vifaa vya kisasa vilivyo ndani yake. Kuna vifaa kama redio, vifaa kama televisioni na vitu zingine za kama Google Maps. Zenye zinasaidia usonge kutoka sehemu moja hadi nyingine na hizi vifaa ni mzuri sana. Kwa ule mtu mwenye hajaendesha magari sana.

Nikiwa na familia yangu, napenda kuenda kwenye bustani au kwenye mall, kufanya shopping na tukienda bustani tuone wanyama na kukua karibu na nature. Hizo ndo vitumbili napenda kufanya nikuwa na familia yangu.

Wakati wa mapumziko kazini tuseme kama ni saa saba hivi mimi hupenda kuenda kutembea kidogo, nivute sigara, niongee na marafiki, alafu nikuwe karibu na nature niangalie ndege wanavyotua na kupea angani, ama nikae tu chini ninyamaze, ama nisome ujumbe fupi fupi kwenye whatsapp.

Kinywaji baridi nachokipenda ni bia ya Guinness kwa sababu hunifanya nitulize akili hunifanya nikate kiu. Na kama nimeshoka sana pia hunisaidia na utulivu.

Sherehe yangu ya kupendeza ni ile ya graduation. Kwa sababu ilileta mimi, familia yangu na marafiki wa karibu kwa pamoja. Tulikaa, tukaongea, tukasherehekea, tukajuana, wale ambao hawakuwa wanajuana na nilifurahia sana.

Mimi habari sana sana huwa naipata X ambayo ilikuwa inaitwa Twitter. Mi huenda huko na nasoma habari zile zilizotokea kwa sababu X huwa huwa very realistic.

Maendelezo ambayo ningependa kuona katika jamii ni maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni kuona kila mtu katika familia yangu amenunua gari. Kwa sababu hili litanifanya ni furahi kwa sababu tangu utoto babangu hakuwa na gari, mamangu hakuwa na gari. So sisi watoto tukiwa na gari itakuwa kama kama achievement katika familia yetu.

Kipawa ninacho ni kusoma kwa haraka na kwa ujuzi wa hali ya juu. Mimi naweza soma kitabu kwa mfululizo kama kurasa mbili ama kurasa tatu bila kusita sita bila kuangalia kando nasoma vizuri kila kitu kinasikika vizuri.

Kazi ya nyumba ninayoichukia ni kuosha vyombo na kufua. Kuosha vyombo ni kwa sababu kama tuseme sufuria ya ugali iliotumika huwa chafu na ni ngumu sana kwa hizo ukoko kutoka. So kuosha vyombo ni kazi ngumu pia kufuwa kwa sababu kuna nguo zingine unapozifua hazingari na huchukua muda sana na hii hunifanya ni nisikie nimechoka mgongo na hata siwezi tembea vizuri.

Wazo nzuri ni nalo kwa siku ya leo ni tujifunze kujituma, tujifunze kufanya kazi kwa mikono zetu, tujifunze kupambana kama wanaume, ili siku moja tupate kufanikiwa. Hili ni wazo lililo kuwa kwa akili yangu kwa siku nyingi sana.

Mimi mchezo ninaopenda katika olimpiki ni mchezo wa soka kwa sababu hapo kuna wachezaji kama Ronaldo kama Messi walio na ujuzi wa hali ya ju na hao hunifanya ni nifurahia kuuona huu mchezo kwenye televisheni au nikiwa na hela naenda kuuona ana kwa ana. Hayo tu.

Mimi kivyangu napenda chai kwa sababu chai kuunda ni rahisi ukilingasha na kahawa pia ni kuipata ni hela kidogo sana na kahawa ni very expensive. Nikipata shilingi kumi mimi nipo tahari kunywa chai kwa sababu unaitaji tu majani na na maji.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kupepea angani kama ndege. Uwezo huo ungenisaidia kufika sehemu mbali mbali kwa haraka bila kusumbuka au bila kufikiria kama nina nauli ama au la.

Ndiyo, wakati wa usiku kama hakuna mawingu mengi sana, angani halafu weather ipo sawasawa, mi hupenda kuangalia nyota kwa sababu hii hunipa nostalgia ya zamani nafikiria mambo yaliyotendeka utotoni na hii hunipa utulivu sana moyoni.

Mi muda wangu wa bure, sana sana mi husoma au au kuongea na marafiki. Kwa kusoma napenda vitabu za fantasia sana sana. Hizo ndo vitabu mi hupendelea kuzisoma sana. Au pia kuna, kuna, kuna kuongea na marafiki. Sana sana mi huongea na wale wa umbali. Hii hunisaidia kukonnect nao na kujua yaliyotendeka maishani mwao pia wao wajue yaliyotendeka maishani mwangu.

Ndiyo mi yoga huifanya kila siku nikiamka. Nikishaoga na kunywa chai mi hufanya yoga kidogo. Halafu pia jioni ninapotoka kazini mi pia hufanya yoga. Nakaa nafanya yoga kidogo kidogo nikiangalia mazingira yangu yapo vipi.

Mimi wiki yangu ya kazi sana sana mi huanza hivi na kaa chini naandika yale naangalia katika kalenda yangu naangalia yale ninayotarajia kufanya. Kama ni mambo makubwa makubwa, nayatawanya katika sehemu ndogo ndogo ili nisiwe na uchovu nikifanya kazi hizo.

Ndio, ninapenda kuimba. Sana sana nyimbo za kibongo au nyimbo za gospel ama nyimbo za ki mungu. Kwa kibongo napenda msaani anaye hitwa Diamond, kwa sababu yeye huwa mbunivu sana katika utungaji wa nyimbo zake. Na kwa nyimbo za ki mungu napenda Rose Muhando, kwa ucheshi na uimbaji wake na nguvu.

Hapana spendi kucheza ngoma kwa sababu sina huo moyo wa kufanya jambo kama hilo. Pia vifaa za kucheza ngoma sina na hii hainipi fursa ya kucheza ngoma kwa wakati wowote ule.

Mi kumbukumbu ninayo kutoka utotoni ni ule wakati mamangu alikuwa anatoka sokoni wakati wa jioni anatuletea maandazi mimi nikiwa na sister angu na brother angu mdogo. Hii kumbukumbu huwa inanifanya ni nipende wazazi wangu sana kwa subabu ya kutulea na kutufanya tuwe watu wa maana katika hi dunia.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa engineer katika field ya biosystems kwa sababu nimesomea nimesomea sehemu hizi za masomo na nina ujuzi lakini sijakuwa ule engineer mwenye anaeza fanya kazi bila kusumbuliwa na serikali.

Mimi kitu kinachonifanya nitulie ni ni kama nimefanya mazoezi sana na nimechoka au nimefanya kazi nyingi na nimechoka na nataka kutulia. Na nikitulia huwa nakaa chini nafanya meditation nafikiria vitu mzuri mzuri zinazoleta utulivu moyoni alafu wakati nilipojifunza njia ya kupumzika ni ule wakati nilikuwa na stress nyingi sana moyoni. Na nilikaa chini nikafanya meditation. Na moyo wangu ulitulia sana.

Mimi napenda keki ya vanila kwa sababu ni keki tamu na inapendeza sana. Ni kila keki ya vanila huwa najihisi mwenye furaha huwa najihisi ninatabasamu nyingi sana na moyo wangu unatulia.

Mi ni mtu waku wa kuamka mapema sana. Kwa sababu nikilala nikilala tuseme mapema hupendelea niamke mapema ndiyo nianze kazi zangu akili ikiwa fresh na nikiwa mwenye mwenye mapumziko ya kutosha.

Siwezi sema napendelea baridi au joto lakini inalingana. Kuna wakati napendelea baridi kuliko joto na kuna wakati napendelea joto kuliko baridi. Inalingana ni msimu mgani, kama ni msimu wa baridi mimi hupendelea joto kidogo. Kama ni msimu wa joto napendelea baridi kidogo So kuna mchanganyiko.

Mara nyingi sana nimeona bahari kama bahari ya Hindi Indian Ocean. Nimeenda huko Mombasa mara nyingi sana na nikalitazama. Nikaona feri, watu wanapoogelea na vitu vingi so ndiyo nimeona bahari.

Ndiyo nimahi tembelea ziwa Victoria na mto wa Nile. Hizi mbili nimezitembelea mara nyingi sana kwa sababu ninapoishi ni karibu sana na ziwa Victoria. Huwa naenda huko kufanya uvuvi ama kama sio uvuvi ni kuongelea ama kutazama tu mandhari yalipo ama yanavyopendeza.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa sana. Sana sana yale yaliyo na yaliyo fresh yamekamuliwa sasa hivi tunayapenda. Na pia napenda kunywa maziwa yaliyo lala, yani maziwa mala. Kwa sababu ukieka sukari huwa matamu sana na ni mazuri ukiyala na ugali.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda nchi ya uchina kwa sababu huko kuna teknolojia mpya mpya na ningependa kuzuru sana nchi ya china nione wanavyofanya vitu kwa kisasa wanavyojenga vitu mpya mpya na vitu kama hizo.

Mi napenda wanyama wanao sikiliza kama paka umbwa na wanyama wengine nao weza ishi nao nyumbani. Hawa wanyama nawapenda kwa sababu ni wadogo, waneza fata masharti na unaweza ishi nao kwa amani bila kusumbuana ama kufanyiana na jambo lote lile.

Ripoti za kazi huwa naziandaa kwa kukaa chini, kutumia Excel na Word. Nandika kile kilicho fanyika ama kile kilicho tendeka nikiitaji kuunda table natumia Excel. Kisha natoa copy hard copy kwa kuprint na nakaa nayo. Ama nashare yule mtu anahitaji.

Mimi kompyuta naitumia sana kufanya kazi za online sana sana wakati wa usiku. Naamka naangalia kama kuna kazi yote niliyopewa naifanya kwa kutumia kompyuta yangu. Na nahakikisha kila kitu kipo sawa sijafanya makosa yoyote kulingana na masharti ya iyo kazi.

Mimi hospitali hutegemea. Naweza enda mara mbili, mara tatu ama mara nne hivi lakini huwa sipitishi mara nne. Vitu mimi huwa naenda kufanya ni checkups, ama kuangaliwa kama meno yangu iko na shida ama kufanyiwa blood screening, na vitu kama hizo.

Mimi kivyangu nina chumba kimoja mahali ninapoeshi. Kinacho itwa Bed Sitter Na nakipenda kwa ujumla kwa sababu ni kizuri ni kidogo alafu naeza access vitu navyo vitaka haraka sana bila kusumbuka.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Kama tuseme nimepewa kazi, mimi hupendelea kuifanya kwa ubunifu bila kusumbuka sana. Naweza ifanya nikitafuta mambo mapya na yaingiza ndani. Ili nipate ule usawa kamili.

Sijui naweza sema aje kwenye hili swali lakini chakula ninachokipenda ni chenye ladha sawa sawa. Sipendi chakula kichungu sana ama kile kisichonipendeza sana. Napenda kile chakula kilicho na latha mzuri na yenye si chumvi nyingi ama chenye hakija zidi sana.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo wa video kama PS5 kwa sababu michezo hizi hunifurahisha na hunifanya kutumia muda wangu vizuri. Michezo kama hizi mimi huzipenda kuzicheza wakati wa jumamosi ama jumapili. Nikiwa sina kitu chochote cha kufanya na nina muda mwingi katika saa yangu.

Simu yangu naitumia zaidi kutazama video ama kusoma taarifa mpya mpya kwenye X. Sana sana na huwa naitumia wakati wa majioni nikisha toka kazini ama kama sina kitu ya kufanya.

Ndiyo napenda kuvaa kofia lakini hulingana na msimu na masaa. Kama tuseme ni jioni hivi, masaa ya jioni napendelea kuvaa kofia na masaa mchana mchana hivi. Pia kama ku ni msimu wa kiangazi, mi hupendilea kuvaa kofia kwa sababu ni kichomwa na jua sana ufanya kichwa iniume.

Na data yangu mimi huhifadhi katika SSD card yenye ni ya nje, yaani external. Hii hunisaidia kupata data yangu virahisi sana bila kusumbuka. Na pia hunisaidia kwenda kila mahali na na hicho kitu kidogo lakini data iliyomo ndani ni nyingi sana.

Mi napenda filamu za fantasia kwa sababu napenda vitu zilizo inje ya mawazo kabisa kama tseme vitu zenye haziezifanyika kabisa hizo ndo vitu napenda. Napenda kwa sababu hunipa ule utulivu wa moyo nikiziona na nafurai zaidi.

Mwalimu nayemkumbuka kutoka shule ya upili ningesema ni mwalimu wa hisabati. Kwa sababu alinisaidia sana kutoka katika kupata mark kidogo hadi nikakuwa mwanafunzi bora alinifunza kutia nguvu na kufanya masahihisho katika mtihani wangu na hivyo ndivyo nilivyo fanya vizuri katika isabati.

Mahali pazuri ambapo nimewahi safiri ni ni Zanzibari, huko Tanzania. Nili safiri huko mwaka moja uliopita. Nilienda huko kuzuru hayo maeneo na kuangalia mazingira yalivyo na ni yalinipa furaha ya moyo sana.

Ndiyo na wafahamu majirani wangu lakini si wote kama watatu hivi tulio karibu nao. Moja ni daktari, mwingine nafanya kazi kwenye duka lake na mwingine ni mwanafunzi. Na wafahamu wote huwa tunaongia kwa karibu na tunapendana sana.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa uinjinia kwa sababu nimeusomea na sijaundia sijahutia nguvu sana kuijua kila pande na nikipata fursa kuendeleza masomo nigefurahi sana.

Kazi yangu mimi nina magari manne na ninge yenye ufanya kazi ya taxi kubeba watu na mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Na kama ningependa kufika mbali hivi, ningependa kuongeza yawe magari nane ama kumi.

Mikutano nnazo zipenda ni mikutano za, siyo mkutano wa halaiki ya watu lakini mkutano wa watu kama wanne ama watano na tunoangelea mambo ya mazingira So ningesema mikutano nazo zipenda za mazingira lakini si ya watu wengi, watu wa chache wasio pita kumi na vitu tunazoangelea ni vitu za umuhimu na zenye manufaa katika jamii.

Ndiyo huwa natumia video kwa mawasiliano lakini si sana niklinganisha na kupiga simu kwa kawaida. Video huwa nazitumia na marafiki zangu wa inje ama kama kuna meeting ya ya kazi yenye tunaitaji kuwa pamoja kama wafanyikazi wa kampuni nayofanya nayo. Na hiyo hurahisisha mawasiliano na kufanya vitu ziende mbele haraka.

Mimi marafiki zangu huwa tunawasiliana kwa kutumia simu. Sana sana sisi upigiana simu nyakati za majioni kama hatuna kitu kufanya. Na tunaongelea mambo yalivyo, vitu mpya na zile zenye zinakuja. Yani mambo ya sasa na mambo ya usoni.

Mimi hupumzika baada ya kazi ndefu. Mimi hupenda kukaa chini na kutazama televisheni nione kama kuna taarifa yoyote muhimu ambayo ingenifurahisha. Ama pia naenda mahali na lala dakika chache hivi.

Mimi sana sana ninapenda shati kwa sababu inaweza valika na aina nyingi sana ya mango. Unaeza vaa na na suruali, naeza vaa na na nguo ndefu ama pia hata kanzu. Shati huu, nikivaa shati huwa nasikia ni kama nipo 'complete'.

Mimi kitu kinacho nifanya nicheke ni comedy. Sana sana ni kitazama waigizaji wa kiigiza wa kiigiza kulingana na kitu kipya ama kitu kilicho fanyika. Mi hucheka sana.

Kazi za dharura ama zile zinazoitachika it haraka mii hu zishugulikia kwa kama ni kazi kubwa mi huigawa kwa vipande vidogo vidogo ili nizitatue moja kwa moja bila kusumbukana ama bila kuwa na stress ni vipi nitafanya hii ama ni vipi nitamaliza ile ingine.

Ndiyo napenda kula popcorn lakini si saana inalingana na sherehe niliyomo. Kama tuseme natazama filamu mpya iliyotokea na marafiki zangu Mi hupendelea kula popcorn kwa sababu huni hunisaidia kufocus kwenye hiyo filamu na kujua nini kinachoendelea nini kinachoendaenda kufanyika baadaye.

Napenda kukimbia lakini si sana. Mi hukimbia nikifanya mazoezi lakini si sana. Maybe kama ni mara nne ama mara tatu kwa wiki. Lakini saa zingine mi hufanya mazoezi ya kawaida tu bila kukimbia sana.

Ndiyo, napenda mitandao za kijamii. Mimi natumia sana sana mtandao wa Twitter kwa sababu hapo ndo penye mimi husoma news na kuangalia vitu mpya zilizotokea. Pia napenda kuangalia mambo wanasiasa wanayosema kuhusu vitu mpya zinazoenda kufanyika ama zilizofanyika.

Kifaa kimoja cha teknolojia ambacho siwezi ishi pasipo ni simu. Kwa sababu mi hutumia simu kila saa, kuongea na marafiki, kuangalia ujumbe wa mpesa, kushughulikia vitu vya kazi. So, simu ni kitu chamana sana katika maisha yangu.

Nguvu zangu kazini ni kuzungumza vizuri na watu na kufanya kazi kwa wakati unaofaa. Mimi nikiwa na kazi ngumu ama kazi nyingi mimi huwa naigawanya katika sehemu ndogo ndogo na naifanya katika wakati kidogo sana kulingana na wengine so hiyo ndiyo nguvu yangu kazini.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni Samsung. Kwa sababu review zake katika Google ama mahali pengine wanapopeana reviews. Reviews zake ni mzuri sana na watu wanaipenda. Wao huunda vitu nyingi sana. Nikitaka kitu chochote kama televisheni, nikitaka simu au vitu vya aina hivyo mimi huenda nanunua za Samsung.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha sana ni kufanya kazi yangu mapema na kuwa mtulivu kazi ini. Kwanza nianze hii kazi ninayo. Nimekua nikifanya kazi ninayo pewa na bosi wangu katika wakati unao stahili. Na pia kuwa mzoefu kuwa mzoefu wakufanya vitu haraka haraka pia imensaidia sana kukidhi mahitaji yangu kazini na hivyo tuna uhusiano mzuri na tajiri wangu.

Mafanikio nilioyapata kazini ni kupandishwa cheo. Venye nilianza katika hii kampuni nilianza kama intern. Nilikuwa nafanya kwa malipo ya chini sana sikuwa nalipwa malipo sawasawa na wengine. Lakini sasa hivi mimi ni mimi ni senior advisor wa tajiri wangu na hivyo napata malipo mzuri katika wakati unaofaa.

Mimi napenda kusafiri na GPS kwa sababu mara nyingi mi husafiri katika maeneo nisizo nisizozijua kwa undani sana. Maeneo kama mashambani au mashinani hivi mi hupenda kutumia GPS ndiyo nisipotee ama nisipate shida yoyote katika usafiri wangu.

Chakula nina cho kula mara nyingi mchana ni matunda. Mimi hupendelea nile chakula chepesi sana mchana. Kama matunda ama sana sana matunda. Ningesema sana sana matunda. Kama maembe, papaya ama hata pia fenesi.

Habari mtandaoni mimi huwa nasomea kwenye X. Kwa sababu hapo naeza pata habari moto chemchem na kwa wakati unaofaa. Kama habari kama kitu kimefanyika masaa machache yaliopita nitakipata kwa haraka sana. Na pia naeza ona teknolojia mpya zilizotokea kupitia kwa handles watu wanaoshughulika na hizo kampuni.

Kumbukumbu mzuri ya shule ni wakati nime tumeenda michezoni kwa sababu kuenda michezo ilikuwa inanifanya niwe na furaha sana. Tulikuwa tunaenda, tunaongea na wenzetu, tunajuliana hali, tunajua jinsi wanavyosoma katika shule zao na iliku ilikuwa ni experience nzuri sana na hunipa kumbukumbu wakati wowote ninapoifikiria.

Kuweka afya nzuri, mi huzingatia mambo mengi sana. La kwanza ni kukula vizuri. Mi huhakikisha nimekula balanced diet asubuhi mchana na jioni. Nikisha kula balance diet, mi huhakikisha nimefanya mazoezi ya kutosha. Nikiamka asubuhi, mi hufanya yoga kidogo na kisha nakimbia masaa kama mawili ama lisali moja. Pia wakati wa jioni mi hufanya mazoezi machache ili ni keep fit.

Kutumia muda na familia yangu, mi hupendelea kutembe kutembelea bustani. Kama hapa Nairobi, sisi hupendelea kuenda Masai Mara National Park. Kwa sababu huku kwetu hakuna park mzuri yenye tunaeza enda na kutazama wanyama, kuwalisha, kuwaongelesha na na kujua jinsi wanavyoishi katika hiyo park.

Ndiyo mimi hugawanya takataka zangu kama tuseme ni wakati wa kutupa takataka mimi huchukua chupa za plastiki chupa za glass na chupa za plastiki na hizi makaratasi za plastiki huwa nazieka pamoja chupa za glass na vitu zingine za glass na metal huwa nazieka pamoja. Na chupa na matakataka za kawaida zenye zinaeza oza haraka huwa nazieka pamoja. Hii husaidia katika kutunza mazingira yetu.

Kitendo cha wema nimewahi kufanya ni kulipia mtoto wa jirani yangu karo ya shule. Hii ilikuwa miaka nne zilizopita na nilikuwa nimeshalipwa hivi tu. Nilienda kutembelea wazazi wangu mashinani na nikapata mtoto wa jirani yangu hana. Hana karo ya kulipa shuleni. Nilienda naye nikaongea na walimu, nikajua anavyofanya masomoni na alikuwa mtoto average hakuwa pale mbele sana ama hakuwa nyuma sana na nilimhimiza asome kwa bidii.

Kushambulia tatizo kazini, mimi napenda kutafuta mawaidha kwa wenzangu. Kama sijui kitu, naenda kwa mwenye anajua ama yule aliye juu yangu namuliza. Hii nafanya aje ama hii nitaitatua aje kwa urahisi. Pia mimi hupendelea kama sitapata usaidizi kwa wengine. Mimi hupendelea kutatua tatizo hilo katika udogo udogo. Kama ni tatizo gumu sana naligawanya katika vipande vidogo na nalitatua kwa urahisi.

Kushiriki na timu, kama mimi ni mkubwa wa hiyo timu, mi kitu huwa nafanya ni kuzingatia participation ya kila mtu. Kile kila mtu anacho kisema, mi hua nakizingatia kwa to the fullest. Na nakuuliza nini ambacho tungefanya ili kupata jawabu la swali fulani ama kupata suluhisho. Na ninauliza kila mtu kwa timu ili tukue satisfied na tukutue na uaminifu katika timu yetu.

Katika jamii yangu, mimi hushiriki kwa njia tofauti sana. Ya kwanza ni kuwahimiza kutochafua mazingira. Hii mimi hufanya kwa kuwaongelesha wale wanao chafua mazingira na kuwajulisha umuhimu wa kueka mazingira yawe safi. Ingine, mimi kusaidia sana watu kama haujiwezi kifedha. Na nina huu uwezo wa kusaidia kifedha. Mi huendelea kusaidia sana wana jamii wenzangu.

Kujenga mahusiano na wafanyikazi wengine, mimi huhakikisha sina chuki yoyote na mtu ama sina uadui wowote na mtu tunayefanya kazi nae. Na tukiwa na tatizo, mimi hupendelea kuwasaidia bila kutarajia matokeo mazuri ama bila kutarajia kitu hicho kutoka kwa ule niliye msaidia. Na hii husaidia kuwa na urafiki mzuri katikati yenu.

Siku kuu mi husherekea katika kwa njia tofauti. Kama ni siku kuu ya krismasi, mimi husherekea kwa kukula vyakula vizuri kabisa na kukaa na familia yangu. Kama hii krismasi iliyopita, nilikuwa mashinani na familia yangu na tulikula vyakula vizuri sana. Kama pizza, tulikula kuku, tulikula nyama ya kukaanga, nyama ya supu na vitu kama hizo.

Msituni, ndiyo napenda kutembea msituni, lakini nalingana na masaa. Kama ni masaa ya mchana na tupo katika kundi la watu. Mi hupendelea kutembea msitu kwa sababu unaweeza ona vitu vizuri kabisa bila kukuwa na uoga. Lakini nyakati za usiku, hizo ni nyakati za wanyama. Na mimi sipendelei sana kutembea msituni kwa sababu naweza kuwa harmed na hao wanyama.

Mimi nina ndevu nyingi sana so hapa kwa hili swali ningesema napendelea kuvaa ndevu. Ningesema napendelea kunyoa ndevu kwa sababu ndevu nyingi pia zikishakuwa nyingi na haujazitunza vizuri hukukaa kama mwenda wazimu hivi. Hio ni sababu tosha mimi kunyoa ndevu zangu kila wakati.

Hapana, sina ujuzi wa wote wa kucheza vyombo za muziki. Kama tuseme tarumbeta ama tuseme piano. Hizo huwa naona zikichezwa lakini sina huo ujuzi wa kuzicheza.

Mi nimewai safiri kwa ndege mara nyingi sana. Kila mwaka naeza safiri kwa ndege kama mara mbili ama mara tatu hivi. Sana sana ni kama naenda business meeting ambayo inaitaji ni ya dharura zaidi.

Asubuhi mara nyingi mi hula sandwich na chai kwa sababu kuipika ni rahisi sana. Pia chai kuipika ni rahisi. Sandwich nikiwa na mkate na mayai nina sandwich yangu hapo.

Mboga ninazopenda kula ni sukuma. Nimekula sukuma sana kama ta tangu utotoni. Kwa sababu kuipika ni rahisi na unaweza kula bila viungo ama pia ukiwa na viungo ni rahisi kuikula.

Kuenda madukani hulingana na tatizo ninalo kama tseme nimeishiwa kitu kama chumvi mi huenda dukani papo hapo huwa singoji hadi siku inayofata ama viungo zingine ama vitu zingine ziishe ndo nizinue kwa pamoja.

Mimi napendelea kuandika kuliko kusoma. Kwa sababu kuandika nina vitu nyingi sana akilini mwangu ambazo hua nahitaji muda wa kukaa chini na kuzitoa pole pole That's why napendelea kuandika kuliko kusoma.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni kutoelewana na baadhi ya workmates zangu. Kama tuseme tumepewa kazi ya kufanya kwa ujumla ama kwa grupu ama kwa timu kuifanya bila maelewano huwa kazi ngumu sana.

Napendelea kununua vitu mtandaoni sana sana kama ni kitu ambacho ni vigumu sana kukipata kwa bei ya chini ama kukipata kwa urahizi. Vitu kama televisheni, vitu kama radio ama sound system, mi huzipendelea kununua kwenye mtandao. Kwa sababu, siezi nikinunua mtandaoni kama vile jumuia, siezi letewa kitu yenye ni fake. Mara nyingi utapata kitu ni kitu ni kizuri na hakitakusumbua.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza na majirani zangu. Kucheza sana sana nilikuwa naanza kucheza hapo saa nne na nacheza hadi saa saba naenda na nakula lunch na narudi naendelea kucheza hadi nyakati za jioni na mamangu ananikujia naenda tu naoshwa nakula chakula halafu na lala.

Video mtandaoani mimi huzitazama kwenye YouTube. Nikitaka video kama uigizaji, nikitaka video kama movies za kupigana, ama videos ingine za kimasomo mimi huenda YouTube na naitafuta, ama na search na keyword nilio nayo. Na hii hutoa video nyingi na natafuta ile nayo nipendeza na naitumia katika masomo, ama kile ninacho hitaji.

Mi upendelea kucheza na watoto lakini si sana ju ukizoeana sana na watoto huwa na wawo hupata ule uzoefu na wewe wenye si mzuri sana. Lakini kuzoeana na watoto pia ni mzuri kwa sababu huwasaidia kuwakuza na kujua mambo bila kusumbukana sana.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa na utulivu katika maisha. Ningependa kumuambia huyo mtu atulie afanye mambo yake polepole. Kama hana ufanisi ama hana pesa za kumkidhi kila anachokitaka kukifanya, atulie kwa sababu vitu ufanyika na muda na asiharakishe mambo.

Mziki naosikiliza mara nyingi ni mziki wa kibongo kwa sababu ni mziki naoelewa na ni mziki unaoimbwa kwa lugha ya kiswahili. Kuna wasanii kama Diamondi, kuna Harmonize na pia kuna Rayvani, walio na ujuzi wa hali ya juu sana kwa kutunga nyimbo zao na kuimba vinavyofaa.

Kila asubuhi ninapoamka, mi hufanya vitu nyingi. Kama tuseme nimeamka na sina uchovu sana, mi hufanya yoga kidogo na kukimbia kidogo. Hii ni mojawapo ya mazoezi ninayoyafanya. Pia kama nimechoka, mi hupendelea niamke, nioge na nitafute kiamsha kinywa na niendelee na shughuli zangu za hiyo siku.

Nimeshiriki mashindano tofauti sana. Kuna mashindano ya kukimbia ambayo nimewai shiriki na nikaepuka nambari ya tatu. Nimeshiriki mashindano ya kusoma, nikakuwa wa kwanza. Nimeshiriki mashindano ya hisabati, mashindano ya kiingereza, mashindano ya kisayansi na pia hayo mashindano nilifanya vizuri.

Mi si mtu wa kuchelewa, mimi nikiwa na shughuli, huwa nataka najipanga mapema, natayarisha mambo yangu kwa wakati unaofaa, na kisha najiondoa nyumbani mapema zaidi. Pia huwa nachelewa lakini si sana na inalingana na masaa niliyotoka nyumbani na pia kama kulikuwa na jam kwa njia ama au la.

Mwaka mpya nimesherehekea huku Nairobi after kutoka mashinani. Nina usherekea kwa kuzuru jiji kwa sababu hakuna watu wengi sana huku wenye wata nizuia kutembea kwa freely.

Hapana siishi mali nilipozaliwa. Nilizaliwa mashinani na nikafaulu masomo yangu. Nikakuja chuo kikuu Nairobi. Nimemaliza chuo kikuu la nikaonelea ni vizuri niishi Nairobi kuliko kurudi mashinani.

Maoni kutoka kwa wengine, huwa nayapokea kwa kuyasikiliza. Kisha ni tuulizane maswali. Kama maoni yako si mazuri sana, huwa tunakaa chini, tunaelezana, tunaambiana ni wapi penye tunaweza improve.

Ndiyo mimi huweka picha mtandaoni sana sana Instagram. Kama tuseme nina nyakati zinazofuraisha sana mimi hupendelea kuchukua picha ama video na ninaziweka mtandaoni kwa ili niweke kumbukumbu.

Mimi sana sana napendelea mahali palipo na kimya. Kwa sababu napenda kuandika sana zile vitu zilifanyika kitambo yaani historia. Na mahali palipo na kimya hunisaidia kufikiria na kuwaza kwa upana zaidi.

Chakula nachopenda kukila jioni ni sima na aina yote ya mboga. Sisi kwetu tukiwa wadogo tulizoea kula ugali. Na hivyo huwa nina nina hayo mazoea ya kula ugali kila usiku.

Msimu wa mwaka ninaopenda ni msimu wa mchanganyiko wa kiangazi na baridi kidogo. Sipendi kiangazi sana na pia sipendi baridi sana. Kukiwa na mchanganyiko wa baridi na kiangazi, huu msimu ni mzuri wa kupanda mimea, huu ni msimu mzuri wa kusafiri maeneo mbalimbali pia.

Kumbukumbu ya kutisha ninayo ni wakati ndugu yangu alifariki. Hii wakati ulikuwa mgumu sana maishani mwangu kwa sababu singeweza kustahimili uo ushungu. Nililia kwa kwa miezi mitatu ikifuatana na bado huu ushungu umoyoni mwangu.

Ndiyo ningependa kurudi ujana ingawaje huwa nasema ujana ni moshi na ukisha pita ni hivo mi ningependa kurudi kwenye ujana kwa sababu nilifanya vitu nyingi sana na nili nilikula maisha sawa sawa.

Mimi huenda maktabani mara nne ama mara tatu kwa wiki. Sana sana nikitaka kuandika historia. Hii mimi hufanya hivi kwa sababu maktabani kuna kuna utulivu, kuna silence na pia hakuna kusumbuana na watu.

Nikuwa na marafiki zangu, mi hupenda tutembelee, tutembee kwenye ziwa. Sana sana ziwa Victoria. Sisi hushikana marafiki wanne, tunachanga pesa na tunatafuta gari. Tunaelekea moja kwa moja hadi ziwa Victoria. Huko tunajaribu vyakula vipya, tunajaribu mziki mpya na pia tunaogelea.

Mchezo ninayopenda kuicheza ni mchezo wa kandanda au soka. Huu mchezo nimeucheza karibu miaka misita na nina ujuzi nina ujuzi mwingi sana. Nimekua nikiucheza na hua nafraia sana nikiucheza. Sasa hadi sasa hivi mi hupendelea kuicheza na nisipoicheza hua nasikia sina furaha moyoni.

Napenda kula ugali kwa sababu tangu niwe mtoto tumekua tukikula ugali sana kuliko wali. Sasa hadi sasa hivi mi hupendelea kula ugali kwa kuliko wali. Pia napenda wali lakini si sana. Ni vile tu wali kupika ni kazi ngumu kupima maji na kazi kama hizo hunishinda.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Sana sana nikiwa nina free time. Mimi hukaa chini naangalia maoni ya watu kwa kitu ninachotaka kukinunua. Haya maoni hunisaidia kupata mtazamo mpya wa kile kitu na itanisaidia kama nitakinunua ama hapana.

Mimi kujilinda kutokana na vitishisho za mtandaoni, ingawaje huwa sipatani nazo sana lakini nikipatana nazo, mimi mimi huonelea kunyamaza au kublock hao wanaonitishia. Na wakizidi sana, mara moja nimeenda kuwaripoti kwenye kituo cha polisi na wakachukuliwa hatua.

Mafanikio ya kibinafsi ninayodhamini kazini ni uwezo wangu wakushika vitu haraka. Wakati nilijoini hii kampuni, nilifundishwa kila kitu kwa masaa machache na nilikuwa nimezishika na nikaanza kazi papo hapo.

Kusubiri kwenye mstari si kazi ngumu sana kwa sababu inaendeleza ule usawa na ule inaleta ule usawa katika jamii kama tuseme mtu mwenye ni mkubwa ama ana hela nyingi atapanga mstari na ule mwenye mwenye hana hana chochote anaishi maisha ya kihohe hahe.

Mandhari nzuri ambayo nimewai kuona ni ni Tsavo National Park. Nilienda huko kuzuru maeneo hayo. Na yalinifurahisha sana kwa sababu niliona wanyama wa kila aina. Tulisafiri kwa masafa marefu. Tukawafuata wanyama na vitu wanazozifanya. Na hiyo na hayo mandhari yalikuwa mazuri kwangu.

Chumba changu cha kulala ni kimoja aina ya bedsitter. Na ni chumba kidogo kizuri ambacho kinanitoshea mimi, bibi yangu, watoto na vitu za matumizi kama nguo na vitu zinginezo. Chumba hiki ni kizuri kwa wale wanaoanza maisha na pia wale walioanza maisha na wako sawa kuwa hapo kama mimi.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani ni Tokyo, uliopo Japan. Kwa sababu culture ya wajapanese ni culture ambayo hunivutia sana. Mi hutaka kuenda huko kujifunza mambo mapya, kujifunza culture yao na pia historia yao ambayo naweza andika vitabu kuihusu.

Ndiyo napenda kuogelea, nimekua nikiogelea tangu nikua na miaka saba. Na hii tulikuwa tunogelea kwenye mto. Natafuta mahali penye maji yapo kwa kimo ya kutoasha siye nye nye nye ni deep sana na tulikuwa najifunza kuogelea mimi na marafiki zangu tulipo toka hapo tulienda kuogelea kwenye ziwa Victoria na tumogelea huko kwa miaka nyingi sana soo saa hizi mimi nina ujuzi wa hali ya juu wa kugelea.

Sinema mimi hupendelea kwenda kama mara moja au mara mbili kwa mwezi. Sana sana kukiwa na ile filamu iliotokea na nilikuwa nimeingojea kwa hamu na ghamu kuitazama. Inavyo tokea hivi mimi huenda kwenye sinema na naitazama. Nikiwa na bibi yangu na watoto pia.

Alaa hasha, sipendi kuvaa vipuli. Kwa sababu mahali nilipo kulia wazazi wangu walikuwa wakali sana wakupenda tabia kama hizo. Walikuwa na ziita tabia za kishoga. Sasa hivi nilipo kuwa mtu mkubwa, sipendelei sana kuvaa vipuli. Kwa sababu nina zile mila za kitamaduni ndani yangu.

Mimi usiku kabla kulala, mimi huhakikisha nimeoga vizuri, nimejipaka mafuta na nimeshakula, nimeshiba. After hapo, mimi hufanya yoga kwa dakika kama ishirini ama thelathini na napochoka naamka naenda kwenye malazi na ninalala.

Zawadi ambazo nimewai kupokea ni kama mauwa, nimewai pokea pesa, nimewai pokea manguo, nimewai pokea vitu za nyumba kama viti, sufuria, vikombe na kadhalika. Pia nimewai pokea gari kutoka kwa watu tofauti, mashemeji, marafiki na watu ambao ni wellwishers.

Nimewahi fanya kazi ya kujitolea mara nyingi, nimewahi enda kusaidia kutibu watoto wanaougua jiggers. Na tulifanya bure kabisa, siku lipwa pesa yoyote kwa kufanya kazi hiyo.

Ujuzi ambao nigeweza, ningependa kujifunza ni uinjinia. Nimeusomea lakini sijautia maanani sana. Hasa nikipata time, nikae chini, nijue kile nacho taka, alafu nipange mikakati yangu vizuri. Nita improve sana katika ujuzi wa uinjinia.

Muda kwenye mtandao mi huwa nimeugawanya. Nikiamuka asubuhi huwa nafanya yoga kidogo. Halafu na chukua simu na angalia nini watu wamesema ama nini ni tarifa gani mpya imetokea. Nikisha maaliza hiyo mi huwa ninashuguli zangu. Halafu pia wakati wa mchana wakati wa lunch ni kikula lunch mi upenda kupitia mtandao nione nini inafanyika.

Shughuli za siku ya mvua, sina shughuli nyingi sana kwa sababu nina ugonjwa wa asthma na sipendelei baridi sana so kukiwa na mvua au baridi mi hupenda kukaa ndani na kujifunika na nguo ili nipate joto.

Sisi tuna shirika la vijana ambalo huwa tunasaidia wanajamii kufanya usafi, kutunza mazingira, kuokota taka ambazo zimetupwa mahali pasipofaa na kutawanya taka. Kitu napendea hili shirika ni kwamba kila mtu anajituma, ingawaje hatuna malipo lakini tunajituma na tunafanya kinacho stahili.

Kipindi nasho kipenda televisheni ni Churchill show, nishow ya Churchill. Kwa sababu mimi huwa natoka kazini kama nimechoka na huwa natazama televisheni kidogo tu si sana. Na nikipata fuza hiyo huwa natazama Churchill show nione ni nini kimefanyika, wangapi wamechekesha na na hiyo show inaendelea vipi.

Kukiwa na mabadliko kazi ni, mimi ni mwepesi sana wakufuata mambo mapya. Yani I am flexible. Na nikipata kuna mabaliko kama kuingia kazi au mabadiliko ya mahali pa kukaa au mabadiliko ya vyeo. Mimi huwa mwepesi kuyafuata na kuyatia maanani.

Ninapoanza kazi, mimi hukaa na kuomba kwanza. Huwa naomba dua naomba mungu anisaidie nifanye kazi hiyo vizuri bila makosa yoyote nikishamaliza huwa najitayarisha naunda naunda mpango wangu wa kufanya kazi hiyo ili nitatue kwa vipande vidogo vidogo.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani lakini si sana. Nina mfanyikazi nyumbani ambaye hunisaidia kufanya kazi hizi. Lakini kama nina sijachoka na nina muda katika saa yangu, mi husaidia kuosha vyombo ama pia kushikilia watoto bibi au mfanyikazi akifanya kazi za nyumba.

Ndio, napenda sana kupiga picha. Haswa kukiwa na sherehe ama nimeenda kujaribu vitu vipya kama kujaribu magari mapya, vyakula vipya ama niko kwenye safari kuangalia manthari. Hizi picha hunisaidia kuweka kumbukumbu ya yale mambo niliyoyafanya. Miaka iliyopita.

Wakati wa furaha, mimi hupenda kutazama video za kuchekesha youtube. Na kwa kujifurahisha, mimi huangalia zile zinazo ni chekesha vile inavyo faa sana sana mi hupenda kuangalia zile vidio za kuchekesha za Nigeria. Hizo hunifaa sana na hunichekesha zaidi.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kutumia mitambo ya kutumia server. Kwa sababu nikieza kutumia server vizuri, ningekuwa na ule ujuzi wa kiinjinia ambao ungenisaidia katika fields zingine za kazi.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu. Sana sana wakati wa mapumziko. Hii hunisaidia kufanya mazoezi na pia kufika mahali ninapo kwenda. Sana sana mi hutembea kwa migu nikuwa kijijini ama nikizuru maeneo ya maeneo ninapo ishi.